Ninapenda asali sana, sio tu kwa sababu asali ni tamu sana, lakini pia kwa sababu ya umuhimu wake katika afya. Mama yangu mimi nikipata homa alikuwa nanipatia asali, akiwa imeichanganya na dawa zigine za kienyeji.

Huwa napenda kuandika kuliko kuongea nikifanya kazi zangu sana sana huwa ninaandika barua ama wakati mwingine ninatuma ujumbe kwa simu kuandika ni rahisi kwangu kujieleza kuliko vile ninaeza kujieleza nikiongea.